Jambo, leo ningependa kuzungumzia mambo ambayo mimi hufanya ili kujitunza kimwili na kiakili. Kujitunza ni muhimu sana ili kuwa na afya njema na nguvu ya kufanya kazi zangu za kila siku. Kwanza, mimi huzingatia afya ya mwili. Ninahakikisha kuwa ninakunywa maji mengi kwa siku na kula mlo ka mili wenye matunda na mboga. Pili, mimi hujaribu kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia angalau maratatu kwa wiki ili kuhupa mwili wangu changamoto Pili, upande wa afya ya akili mimi upenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki mtulivu ninapokuwa na msongo wa mawazo Hii ya nisaidia kutulia na kupata utulivu wa ndani Pia ninaona kuwa kupata usingizi wakutosha takriba ni saa nane kila usiku nisiri kubwa ya kujihisi vizuri ya asubuhi inayofuata. Mwishowe, mimi hupata muda wakuzungumza na marafiki ya ufamilia. Kushiriki mawazo na watu inawapenda hunipa furaha na kunifanya nisikie upweke. Kwa ufupi, mchanganyiko walishe bora, mazoezi na muda wakupumzika ndio siri yangu ya kujitunza vyema.

Ningependa kuzungumzia kuhusu rangi ninazopenda kwa ajili ya kuta za chumba changu. Kuchagua rangi sahihi ni muhimu sana kwa sababu rangi inaeza kubadilisha kabisa hisia za ndani ya nyumba. Binafsi, mimi hupenda sana rangi nyeupe au rangi ya maziwa kwa kuta za chumba changu. Sababu ya kwanza ni kwamba rangi hizi hufanya chumba kionekane kuwa kikubwa zaidi na chenye mwanga mwingi. Hii hunipa hisia ya usafi na utulivu ninapokuwa ndani. Pia mimi hupenda rangi ya samawati iliyofifia haswa kwa chumba cha kulala. Rangi hii inanikumbusha kuwa bahari au mbingu na inanisaidia kutulia na kulala haraka baada ya siku ndefu ya kazi. Wakati mwingine naona ni vizuri kuweka ukuta mmoja wenye rangi nzito kidogo kama kijani kibichi ili kuleta uhai na asili ndani ya chumba. Hii huleta uwiano mzuri kati ya rangi tulivu na rangi zenye nguvu. Kwa kumalizia, uchaguzi wangu wa rangi unategemea sana na amani na faraja ninayotaka kuhisi nikiwa chumbani.

Ningependa kuelezea jinsi mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine. Ninamini kuu ushirikiano ndio ufunguo wa mafanikio katika jambo lolote iwe kazini au katika jami. Kwanza kabisa mimi huzingatia mawasiliano ya wazi nihakikisha kuwa kila mwanachama wa timu anelewa malengo yetu na majukumu yake. Kusikiliza kwa makini maoni ya wenzangu ni jambo muhimu sana kwangu kwani mawazo tofauti husaidia kupata suluhisho bora zaidi. Pili, mimi ni muumini wa kusaidiana. Ikiwa mwanzangu anapata changamoto katika jukumu lake, mimi hua tayari kutoa msaada au ushauri ili tuweza kusonga mbele pamoja. Sipende kufanya kazi pekee yangu kwa sababu nguvu ya pamoja huleta matokeo makubwa na ya haraka. Mwishowe, mimi hupenda kutoa shukrani na pongezi kwa kazi nzuri inayofanywa na timu. Hii inajenga ari na moyo ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa kifupi, ushirikiano kwangu unamanisha heshima, kusaidiana na kufanya kazi kwa lengo moja ili kufikia mafanikio ya pamoja.

Ningependa kushiriki mawazo yangu kuhusu kuanzisha biashara. Ndiyo nimekua nikifikiria sana kuhusu kuanzisha biashara yangu mwenyewe katika siku zijazo. Wazo langu kuu ni kuanzisha biashara ya teknolojia au duka la mtandaoni. Ninaamini kuwa ulimwengu unahama kuelekea kwenye huduma za kidijiti na kuona fursa nyingi za kutatua matatizo ya watu kupitia mtandao. Kuanzisha biashara kunanivutia kwa sababu kuna toa nafasi ya kuwa mbunifu na kuwa bosi wa mimi mwenyewe Hata hivyo, najua kuwa kuanzisha biashara si jambo rahisi inahitaji mipango madhubuti, mtaji wakutosha na uvumilivu mwingi Kwa sasa, niko katika hatua ya kufanya utafiti wa soko ili kuelewa mahitaji ya wateja na jinsi gani naweza kuwa wakipekee kuliko washindani wangu Pia, ninasoma hadithi za wafanya biashara waliofanikiwa ili kupata motisha na kujifunza kutokana na makosa yao. Lengo langu ni kua kuanza kidogo na kukuza biashara hiyo hatua kwa hatua mpaka iwe kampuni kubwa. Kwa kumalizia, kuwa na biashara yangu ni ndoto ninayofanyia kazi wa bidii ili kuleta mabadiliki chanya katika maisha yangu na jamii.

Ningependa kuzungumzia lugha ambayo ningependa sana kujifunza katika siku zijazo. Ingaya tayari ninazungumza kiswaili na kiingereza, ningependa sana kujifunza kifaransa. Kuna sababu kadhaa kwa nini ninavutiwa na lugha hii, kwanza kifaransa ni lugha ya kimataifa, inayozungumzwa katika mabara mengi, ikiwemo hapa Afrika. Kujua kifaransa kutanisaidia sana katika nyanja ya kazi na kunipa nafasi ya kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani kote. Pili, mimi ni mpenzi wa sanaa na utamaduni. Ufaransa inajulikana kwa fasihi yake nzuri, muziki na filamu. Ningependa kuweza kusoma vitabu vya waandishi maarufu wa kifaransa katika lugha yao ili kuelewa ujumbe wao kwa undani zaidi bila kutegemea tafsiri. Pia, kujifunza lugha mpya ni mazoezi mazuri kwa ubongo. Inasaidia kuimarisha kumbukumbu na uwezo wa kufikiria kwa haraka. Ninaamini kuwa kwa kutumia programu za simu na kutazama video mtandaoni, nitaweza kuanza safari hii hivi karibuni. Kwa kumalizia, kujifunza kifaransa ni lengo langu la kibinafsi ambalo ninaamini litafungua milango mingi ya fursa na maarifa mapya katika maisha yangu.

Ningependa kuzungumzia hatua ambazo mimi huchukua ili kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Uhifathi wa mazingira ni jukumu letu sote na ninaamini kuwa mabadiliko madogo ya naweza kuleta tofauti kubwa. Kwanza kabisa, mimi hutumia mifuko ya vitambaa au mifuko inayoweza kutumika tena ni napoenda sokoni au dukani. Hii inanisaidia kuepuka kuchukua mifuko ya plastiki ambayo maranyingi hutupwa baada ya matumizi moja tu. Ninjia rahisi sana lakini yenye athari chanya kwa mazingira yetu Pili, nimeacha kununua maji ya chupa kila siku Badala yake mimi hubeba chupa yangu ya maji ya kudumu ambayo naeza kuijaza tena nikiwa kazini au shuleni Pia mimi hujaribu kuepuka kutumia mirija ya plastiki na vyombo vya plastiki vina vyo tumika maramoja ni napokula nje Mwishowe, mime hufanya juhudi za kurejesha plastiki pale inapobidi kuitumia Ninatenganisha takataka zangu ili kuhakikisha kuwa plastiki inaweza kutengenezewa tena badala ya kuishia kwenye mito au bahari zetu Kwa ufupi kupunguza matumizi ya plastiki ni safari ya kila siku na nitaendalea kutafuta njia mpya za kulinda dunia yetu.

Ningependa kuzungumzia uhusiano wangu na majirani zangu. Naamini kuwa, kuwa na uhusiano mwema na majirani ni jambo muhimu sana kwa usalama na amani ya mtaa tunapoishi. Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu wa karibu vizuri sana. Kwa mfano jirani yangu wa kulia ni mzee mmoja mstaafu ambaye hupenda sana kutunza bustani yake. Mara nyingi tunasalimiana asubuhi na kubadilishana mawazo kuhusu hali ya hewa au habari za mtaani jirani yangu wa kushoto ni familia ya vijana wenye watoto wadogo na mara nyingi na sisi husaidiana katika mambo madogo madogo ya nyumbani Mimi huona kuwa ni vizuri kuwajua majirani kwa sababu wao ndio watu wa kwanza kufikia wakati wa dharura katika mtaa wetu, tuna kikundi cha WhatsApp ambacho kina tusaidia kupata taarifa za haraka kuhusu usalama au shughuli za kijamii zinazohusu eneo letu. Kwa ufupi, kuishi vizuri na majirani kuna fanya maisha ya nyumbani yawe na furaha na utulivu zaidi. Mimi hujaribu kila wakati kuwa jirani mwema kwa kuwaheshimu na kuwasaidia wengine pale inapohitajika.

Binafsi, mimi ni mpenzi mkubwa wa hadithi hizo kwa sababu zinachochea mawazo yangu na kunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria. Nilianza kupenda hadithi za ajabu tangu nilipokuwa mtoto. Na kumbuka nikisikiliza hadithi za bibi kuhusu viumbe wa ajabu na matukio ya kichawi ya liotokia zamani. Hadithi hizi hazikuwa tuza burudani, bali pia zilikua na mafunzo muhimu kuhusu maadili na ujasiri. Katika ulimwengu wa sasa, mimi hufurahia kusoma vitabu au kutazama filamu za sayansi na jozi. Napenda kuona jinsi waandishi wanavyoweza kubuni teknolojia za ajabu au viumbe kutoka sayari nyengine. Hadithi hizi hazikuwa tuza aburudani, bali pia zilikua na mafunzo muhimu kuhusu maadili na ujasiri. Pia, hadithi hizi hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Ni njia nzuri ya kutoroka matatizo ya kila siku na kuingia kwenye ulimwengu ambapo kila kitu kinawezekana. Kwa kumalizia, hadithi za ajabu ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na maisha yangu. Kwani, zinaendeleza kiu yangu ya maarifa na ubunifu.